Mimi hupendelea zaidi mwanga wa kati kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, huru na vizuri zaidi kuliko mwanga mkali sana. Kwanza kabisa napendelea mwanga wa kati kwa sababu hauchoshi macho yangu haraka mwanga mkali sana hunifanya macho yaume, niwe na maumivu ya kichwa au nijisikie kama nachoka haraka. Mwanga wa kati hunipa nuru ya kutosha kuoana vizuri bila kunifanya nijisikie vibaya. Pili, mwanga wa kati hunipa hali ya utulivu na faraja. Kama niko nyumbani, chumbani au nikisoma, napenda mazingira yenye mwanga wa wastani kwa sababu hunifanya nijisikie nimepumzika na akili yangu iwe tulivu. Mwanga mkali sana unifanya nijisiki kama niko hospitalini au ofisini muda wote aliyambayo hali ambayo sipendi kabisa. Tatu, napendelea mwanga wa kati kwa sababu unisaidia kuzingatia vizuri zaidi. Nikisoma, kuandika au kufanya kazi kwenye tarakilishi, mwanga wa kati unisaidia kuendelea na kazi bila kukatizwa na usumbufu wa macho au hisia za kuchoka. Mwanga mkali sana unifanya nipotezo makini haraka.

Napenda zaidi hali ya hewa ya baridi ya kiasi, yani upepo mwanana na jua la wastani. Sipendi sana joto kali wala baridi kali kupita kiasi kwa sababu hali hizo hunifanya nijisikie vibaya kimwili na kiakili. Kwanza kabisa, napenda hali ya hewa ya baridi ya kiasi kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu. Wakati hali ya hewa si ya joto sana, mwili yangu haufanyi kazi kwa shida sana, sitoki jasho sana, sipati kizunguzungu na sihisi kuchoka haraka. Hii hunisaidia kufanya kazi zangu za kila siku kwa urahisi zaidi. Pili, napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana na jua la wastani kwa sababu hunipa hali ya furaha na faraja. Jua la wastani hunifanya nijisikie mwenye matumaini na mchangamfu lakini bila kiniunguza ngozi au kunifanya nihisi joto kali upepo mwanana hunifanya nipumue vizuri na hunipa hali ya amani. Tatu, napenda hali ya hewa hii kwa sababu hunisaidia kulala vizuri zaidi usiku. Wakati hali ya hewa ni ya baridi ya kiasi, usingizi wangu huwa mzuri na wa kina. Siezi kuamka mara nyingi kwa sababu ya joto au kutokwa jasho. Hii hunifanya niamke asubuhi nikiwa na nguvu na nikiwa na hali nzuri ya moyo.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kimwili, kiakili na kihisia. Kwanza kabisa, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye afya na mwenye nguvu. Kutembea hunisaidia kusogeza mwili wangu, kunyoosha misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Baada ya kutembea kwa muda, hujisikia mwepesi mwilini na mwenye nguvu zaidi kuliko kabla. Pili napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kupumzisha mawazo yangu wakati natembea hasa nje kwenye hewa safi huwacha kufikiria sana kuhusu matatizo yangu na majukumu yangu huangalia mazingira, huona miti, majengo, watu na barabara na hilo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani moyoni. Tatu, napenda kutembea kwa sababu hunipa muda wangu mwenyewe. Ni muda ambao niko pekee yangu na nikiwa na mawazo yangu tu. Huu muda hunisaidia kujijua zaidi, kupanga mawazo yangu na kufanya maamuzi kwa utulivu zaidi. Nne, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunifanya nifurahie maisha ya kawaida. Badala ya kukimbilia kila mahali kwa gari au pikipiki, kutembea hunifanya nione mambo madogo madogi mazuri ambao ningeyakosa. Hunifanya nijisikie kama naishi pole pole kwa utulivu zaidi.

Mimi uanza kwa kujipanga na kujiandaa kiakili kabla kuingia moja kwa moja kwenye majukumu yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, ninapoanza kazi ujaribu kutulia na kupumua kwa utulivu kwa dakika chache. Hii unisaidia kuacha mawazo ya nyumbani au mambo binafsi na kuingia kwenye hali ya kazi. Hujiambia moyoni kwamba sasa ni muda kufanya kazi kwa umakini na uwajibikaji. Pili, uanza kuangalia kazi zinazopanga kufanya kwa siku hiyo. Uangalia orotha ya majukumu yangu au hujiuliza ni kazi zipi ni za muhimu zaidi. Hii unisaidia kujua pa kuanza na kuepuka kuchanganyikiwa. Tatu, uanza kwa kupanga kipaumbele cha kazi. Chagua kwanza kazi ilio ya muhimu zaidi au ile yenye muda mfupi ya kukamilika. Hii unisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuhakikisha kuwa kazi za muhimu zinafanyika mapema. Nne, uanza kwa kuandaa vifaa na mazingira ya kazi. Uandaa dawati langu, weka vitabu au karatasi mahali pazuri na kuwasha tarakilishi au kifaa cha kazi. Hii unisaidia kuanza kazi bila usumbufu wa kutafuta vitu baadae.

Nikizungumzia jinsi ninavyoweka malengo ya kila mwezi kazini naweza kusema kwamba uanza kwa kujiangalia mwenyewe na kazi zangu. Kisha uweka malengo yalio wazi na yanaoweza kutimizwa. Kwanza kabisa, kabla kuanza mwezi mpya, ujitathmini, ujiuliza ni kazi zipi nilifanya vizuri mwezi uliopita na ni wapi nilipokosea au nilipolegea. Hii unisaidia kuelewa uwezo wangu na maeneo ninayohitaji kujiboresha. Pili, uanza kwa kuandika malengo yangu. Uandika malengo machache muhimu badala ya kuandika mengi sana uhakikisha kwamba malengo hayo ni ya kweli na yanaenda na muda na nguvu nilizo nazo. Tatu, weka kipaumbele cha malengo. Uamua ni lengo lipi ni la muhimu zaidi kuliko mengine. Hii unisaidia kuelekeza nguvu zangu kwenye mambo yenye umuhimu mkubwa nne, hugawanya malengo makubwa kuwa malengo madogo madogo ya kila wiki au ya kila siku. Hii unifanya nisihisi mzigo mkubwa sana na unisaidia kuona maendeleo yangu taratibu. Tano, mimi uweka muda wakukamilisha kila lengo. Ujiambia kwamba lengo fulani lazima likamilike ndani ya muda fulani. Hii unisaidia kujisimamia vizuri na kuepuka kuchelewesha kazi.